Ijumaa ni mojawapo ya siku ambazo ziko katika wiki. Kama vile wiki ikianza, huwa inaanza Jumatatu, Jumanne, Jumatano, alhamisi, Ijumaa. Ijumaa kwa kiingereza ni Friday siku ambayo watu wa dini ya kiislamu ni siku yao ya kuenda kuabudu. Kule kwenye msikiti. Ni siku ambayo inafuata siku ya alhamisi katika orotha ya wiki na pia ni siku ambayo inakuja kabla ya jumamosi. Ijumaa ni siku ambayo watu wengi wanaipenda. Kunazo nyimbo unasikia zinasema thank god is Friday. Ni siku ambayo watu huwa wanajiandaa kwa wikendi ambayo inakuja. Ni siku ya kazi na pia ni siku ambayo uzito wa kazi mara mingi watu huanza kupunguza wakijiandaa kiakili ili waweze kupokea wikendi. Ni siku njema sana, hata mimi nikiwa kazini, ni siku ambayo huwa naiangalia, naingojea sana. Baada ya wiki nzito ya kazi kuanzia jumatatu, inakuwa sasa ni wakati wa kufunga hiyo wiki na kutayarisha kazi ya wiki ingine ambayo inakuja.

Mkataba ni makubaliano baina ya watu wawili au watu wengi. Ni muhimu kuelewa kwamba mkataba sio kama ahadi. Ni zaidi ya ahadi. Mkataba unaweza kuandikuwa chini, kuhusu jambo ambalo mme kubaliana, yani kisheria, au unaweza kubaliana kwa kuongea tu kwa kuzungumuza. Kunazo haina ya mkataba kama vile nimesema hile imeandikwa chini na hile ambayo haijaandikwa chini. Na ni muhimu pia kuelewa kwamba katika mkataba mtu halazimishwi kueka hile saini au kuingia katika mkataba. Inatakiwa uwe huru na usilazimishwe kukatika hile mkataba. Mkataba pia nitofauti na ahadi. Ni zaidi ya ahadi. Ni makubaliano kuamba jambo fulani fulani litafanyika na yeyote ambaye hatati ile mkataba kuneza kuwa na consequences. Ineza kuwa na hatuwa zingine zineza chukuliwa za kisheria au kuena makubaliano baina ya wale ambao wanahosika katika mkataba huo. Kwa hiyo mkataba kuwa unafanyika mara nyingi katika mambo ya kazini na pia hata mambo ya kifamilia hasa kuhusu mambo kama vile ya mashamba watu waka kubaliana. Au katika biyashara, biyashara mbali mbali, napata watu wanakubaliana hiwe ni wenye landlord, mwenye nyumba na wale ambao wamekuja kukodi pale unakuwa na mkataba wanasikizana. Kwa hivyo mkataba unaeza kuwa wa, pia pale nyumbani kunaeza kuwa tuna mkataba wa mambo katha wa katha. Kwa mba tutafanya hivi na vile na tusipofanya hivi basi kunaeza kuenda hivi na vile. Zaki nyumbani zineza kuwa zimeandikwa na kuna zile ambazo haziaandikwa. Ninyinyi mtaamua wenyewe.

Bidhaa kwa jina lingine kulingana na ufahamu wangu, inaeza kuwa rasilimali. Rasilimali ya aina yote. Inaeza kuwa rasilimali kama bidhaa ya muhimu ya kuuza, kama vile nguo, kama vile viatu, kama vile mambo ya vyakula, kama vile cereals. Unaeza kuwa na bidhaa yoyote ile. Bidhaa ni kitu chochote ambacho unaeza kuwa nacho na ukafanya biashara nayo au ukakitumia kwanjia hili au lingine.

Mauzo linatokana na kulingana na maoni yangu mauzo linatokana na neno uza au kuuzwa kumaanisha umekua na bidhaa fulani na ukauza. Kwa hiyo mauzo ni ujumla ya yale vitu au bidhaa ambayo uliuza kwa siku fulani. Kama vile wenye duka huenda wakanunua bidha aina mbalimbali wakazileta wakitarajia kuziuza. Kwa hiyo ikifika jioni hawa wakati fulani wakati anaangalia account yake, anasema leo mauzo yangu yamekua vipi, ni nini nimeuza na ni nini sijauza. Kwa hiyo anakaa anaangalia akikagua, akiaangalia akijiambia ni nini mauzo yake ya siku yalikua vipi. Niki kwa katika jina la kingereza lile neno ambalo linanikujia karibu ni kusema sales sales za siku ya leo. Mfano ni kusema leo katika mauzo yetu nimegundua ya kwamba kunazo sabuni ambayo watu wanazipenda sana. Kati ya zile tulizozileta, zimeleta faida nyingi katika mauzo yetu. Tutakuenda kununua zingine sababu watu wameonyesha kwamba wanazipenda.

Kijani ni rangi ambayo inapatikana au ni rangi ambayo inatokana na rangi ya aina nyingi sana za majani. Hasa majani ambayo ni mabichi bado hayajakomaa au ya hayajakauka. Kwa kingereza ni rangi ya green kijani. Pia kijani ni rangi ambayo mimi mwenyewe huwa naipenda sana. Ni rangi inadhirisha kwa maisha yangu kwamba kuna uhai. Wakati unaona mti au mmea anatoa yale matawi ya kijani, inaonyesha kwamba huo mtu ukona uhai. Na huwa anapenda sana kuona hii rangi ya kijani. Ina sisimua hali ya uhai ndani yangu na ni rangi ambayo naipenda sana. Kwa mfano naeza sema, ule sehemu za kericho katika nchi yetu, kunayo majani ya chai. Ile sehemu imepambwa kama vile kwa rangi ya kijani kwa sababu ya ile miche au miti ya majani chai. Ni sehemu ambayo ina mandhari mazuri sana. Ukiangalia wakati unapita barabarani unaona kuna hiyo rangi ya kijani ambayo inapasuliwa tu na barabara zile za kwenda kuchuna zile majani huwa ni maandhari mazuri sana. Ukiangalia ukipita njiani kijani rangi naipenda zaidi.

Kipanya kinatokana na neno panya. Panya ni mnyama mdogo ambaye ni muharibifu sana ni mnyama mdogo ambaye anapenda kuwa kwenye vichaka. Na hasa huingia manyumbani kuharibu vyakula na pia wakati mwingine anaeza kuleta magonjwa kutoka nje. Pia kipanya ni kifaa cha teknolojia ambacho kinatumika kwenye kompyuta. Kueza kuongoza mtu katika kile tarakilishi, aweze kuweka data kwa kompyuta. Kipanya haswa hiki cha teknolojia kimeumbwa kama kimeumbika kama vile tu panya lakini ni kifaa cha teknolojia ambacho kinahisi wakati unapoweka data unaweza kuonyesha unaeza kupoint na ukaclick ukaweka ile data kwenye computer. Hicho ni kipanya cha kiteknolojia. Nathani wakati inspiration ilitoka kwa huyu mnyama ambaye anaitwa kipanya. Lakini sasa huyu ni wa teknolojia. Sio wa kuharibu lakini ni wa kusaidia katika kazi ya kompyuta. Naye pia kuna kipanya huyu mdogo ni mnyama katika familia ya mapanya. Na yeye, anaitwa rodent, ana uwezo wa kuharibu sana vyakula, ananusa, ana hisia kali sana za kunusa vyakula mbali mbali, kwa hivyo anatokea na anakula chakula na kuharibu. Na vile vile pia anaweza akasambaza magonjwa hizo ni vile naelewa hizi jina mbili za mambo ya kipanya vile nimeelezea.

Februari ni mwezi wa pili wa mwaka. Ni mwezi ambao unapata unafuata mwezi wa kwanza ambao unaitwa januari. Na baada ya februari ni mwezi wa march. Yani februari ni mwezi ule ambao uko katikati ya januari na march. Ni mwezi ambao watu wengi wanaipenda na huilinganisha na mwezi wa mapenzi wakati ambao wanaita valentines. Februari ni mwezi ambao uko na siku ishirini na nane katika kalenda. Ni mwezi mfupi katika mwaka mzima.

Pakua ni neno ambalo linatumiwa kusema kwamba wakati chakula kiko pale jikoni. Unaweza kusema naomba mnipakulie chakula yani uweze kuserve kuserve yani kutolea mtu chakula mahali iko kwenye sufuria na kumuwekea kwenye sahani huku kwetu tunasema hiyo ni kupakua. Pia kuna kupakua ya ku unload. Kutoa mzigo mahali ilikuwa. Tusema hata kama ilikuwa kwa lori ambaye inabeba mizigo mikubwa. Unaweza kusema njoo mnipakulie hizi mizigo. Kupakua ni ku unload ama ku offload. Kutoa. Pia, unaweza tumika kwa kwa kwa sheria kupakua, yani kufunua jambo flani, au kusema siri flani, au ku reveal, ku kutegua jambo flani. Iyo neno inaweza kutumiwa hivo. Kwa hivyo, nikisema katika mfano katika sentensi naweza kusema. Naomba, uende uniwekee. Nataka unipakulie chakula ambacho nilikipika asibu asubuhi. Neno, pakua ni, aende, aweke ile chakula, aipakue, yani aniwekee kwenye sahani yangu, aniletee.

Mfanya kazi ni mtu yeyote ambaye ameajiriwa kutenda. Mfanya kazi ni mtu yeyote ambaye ameajiriwa kutenda hakifanya anaezakuwa anasaidia au anaezakuwa ni mfanya kazi wa kulipwa kunao mfanyakazi aina mbili kuna mfanyikazi ambao ni mtu wa bidii. Unaeza kusema Johnny ni mfanyakazi ni mtu chipukizi sana anajituma ni mtu ambaye anapenda kufanya kazi hiyo inaeza kuwa maana moja yaani mtu fulani ni mtu mchapakazi ile anapenda kufanya kazi. Pia kuna mfanyakazi ambaye ni ule ameandikwa mahali fulani kufanya kazi fulani kwa madhumuni ya kulipwa. Aweze kulipwa akimaliza ile kazi ambayo anafanya. Kwa mfano, dada yangu aliniambia nimtafutie mfanyakazi wa duka yake. Aweze kuwa, aweze kumuandika ili amrahisishie kazi yake kwa sababu anatoka kazi yake jioni.

Mwezi wa agosti ni mwezi ambao ni wa nane katika mwaka mzima. Kunao miezi kumi na mbili. Wakwanza ukiwa januari wa mwisho ambao ni wa kumi na mbili ukiwa ni disemba. Mwezi wa nane ni mwezi ambao unaitwa agosti. Agosti ni wakati hususan kama huku kwetu Afrika ni wakati wa Summer. Wakati ambapo kuna msimu unatarajiwa wa jua wakati ambapo watu wamevuna. Kwa hivyo unakuwa ni wakati mzuri sana wa mapumziko hata watoto huwa wanafunga shule huku term ya pili mwezi wa agosti. Mfano nikiutaja katika sentensi ni kusema kwamba Tutakuja. Tutasafiri kwenda nyumbani mwezi wa agosti. Wakati watoto watakuwa wamefunga ndiyo tuweze kuja wote kule nyumbani kuona nyanya.

Rangi yangu ya kupendeza ni rangi ya aina ya kijani. Kijani ni rangi ambayo iko katika mimea mingi. Ambayo ni rangi ya green, kusema green kwa kizungu. Kunazo aina tofauti za kijani. Kuna zile ambazo zinang'ara sana na kuna zingine ambazo pia hazing'ari sana lakini bado zina mandhari mzuri. Hizo zinang'ara kwa lugha ya kingereza inaitwa luminous green na hizi zingine ambazo ziko kidogo hazing'ari sana zinaitwa jungle green. Hizo ni rangi ambazo nazipenda sana. Hiyo rangi huwa inanipa hisia ya uhai. Kwa sababu, ukiona mahali ambao kuna mimea ya rangi ya manjano. Ina ashiria uhai. Kwa hivo, nikilileta au kuziangalia kwa macho ninahisi kuwa na nikona uhai ambayo inabubujika ndani yangu. Naipenda sana ni rangi ambayo nimeipaka hata sehemu yangu ya kulala. Na nikiwa naenda kulala naiona nahisi amani.

Milima ni maumbile ambayo iko kwenye ardhi ambayo mtu akitaka kupanda ni mrefu sana, kwa hivyo inataka jukumu la kuweza kuwa na nguvu ya kupanda. Kunazo milima aina mingi sana. Milima mrefu zaidi. Kama kwa mfano mlima Kenya, mlima Everest, mlima Kilimanjaro. Kunazo milima zingine ambazo ziko mpaka na barafu juu. Kama huku kwetu Kenya kuna mlima ambayo ni mlima Kenya. Na pia kule Kilimanjaro huwa inaonekana kidogo. Nimesha ona kwa picha. Tunazo pia milima midogo midogo. Kwa kingereza unaweza kuziita hills. Izo pia ni milima mbayo watu wengi ukienda kule nyumbani au ukisafiri kule kijijini nyumbani utaviona. Milima ina mandhari mazuri sana. Wakati unasafiri unaona ile mungu aliumba kwa ustadi sana. Milima haina tofauti ikiwa inatoa picha nzuri sana. Hasa ukiwa una uko kwa safari. Watu wengi sikuhizi hulipa hata kupanda milima. Kusudi iwe kama mazoezi na pia iwe ni kitu ambayo wamejivunia. Mimi ni mmoja wapo wa wale napenda kupanda mlima. Na kupanda milima kwangu ni kusema na inajivunia. Kwamba ninaweza toka chini nikaenda juu na nika maliza hata kama kuna uzito. Kwa hivyo ninapenda sana kwa sababu inanipatia motisha. Wa kuhakikisha kwamba chochote ninaanza naweza kumaliza.

Ninapotaka kustarehe, kuna mambo ambayo najitayarisha nayo. Kustarehe ni raha ya kila mtu. Kuna rafiki yangu anapenda kusema kila nyani ana starehe yake. Kunazo starehe ya aina mbali mbali. Kama vile kwenda kutembea kwenye bahari, au kwenda kupanda milima, ama kwenda katipua michezo, au pia unaezataka tu. Starehe yako iwe ni uweze kuwa mtu wakutembea kuangalia mandhari tofauti. Mwingine starehe yake inaezakuwa kwenda michezo kuangalia kama vile mpira. Pia inaezakuwa kutafuta starehe katika kuangalia filamu au video aina mbali mbali. Mwingine ni kuenda kujivinjari kwa kudansi kwenye disco. Kwa hivo, ustarehe inategemea ni starehe gani. Kati ya hizo starehe ambazo mimi nimetaja, mimi napenda starehe moja ambaye sikuwa nimeitaja ni kuenda starehe ya kuogelea. Ninapenda sana kuenda kuogelea na mahali ambapo naenda kuogelea ni katika hoteli. Kwa hivo, wakati ni napotaka kuenda kwa hiyo starehe yangu ya kuogelea, ninajua nikienda uko lazima niwe na pesa au fedha za kutosha. Za kuweza kununua chakula, cha kula na pia kununua vinywaji. Zaidi ya hayo, pia lazima niwe na pesa ya kulipa ya pale pa kuogelea. Kwa hivyo huwa napanga kitu ya kwanza niwe na fedha za kutosha ambaye nilikuwa nimebajetia kwa hiyo siku. Kisha pia ninapanga nitakwenda tarehe ipi au itakuwa ni wikendi ipi ambayo kulingana na kalenda yangu nitakuwa niko wazi. Baada hiyo nahakikisha kwamba kama siku zikokaribu. Ninapanga vifaa vyangu vile navihitaji. Kama vile nguo ya kuogelea na kofia na ile zile googles za kuingia nazo kwa maji basi sasa nikishapanga hiyo siku nikijua imeenda kufika. Ninaenda kule kwenye hii hoteli ambaye huwa napenda kustareheka. Hivo ndivyo mimi upanga kabla sijakwenda kwa kustarehe.

Nikitaka kuzungumzia kuhusu kitabu ninachokipenda zaidi. Kwanza ni muhimu niseme kwamba mimi napenda kusoma vitabu. Na vitabu viko vya aina nyingi. Kuna vitabu vya hadithi. Kuna vitabu vya historia. Kuna vitabu vya utafiti. Pia kuna vitabu ambazo haziko za kuleta tarifa mbali mbali. Kulingana na yale ambayo unahitaji kama vile kunazo zile vitabu za kufanya entertainment, kunazo zile za kufanya advertisement. Vitabu ni vya ina mbalimbali. Kitabu mbacho nazipenda kwa baadhi ya hizi ambaye naona kana kwamba imejumuisha mambo mingi ambayo napenda ni kitabu kikuu cha biblia. Nimesoma vitabu mingi, vitabu mingi kati ya zile nimesoma. Mengi huwa sikumbuki, hata zile masomo nimesoma. Kunazo zile tulipewa shuleni za tamthilia. Pia kunazo vitabu tu zile nilikuwa na soma hata kama ni za shule. Na kuweza kupita subject tofauti tofauti. Lakini kusoma Biblia imenifanya, imenifungua akili, nimeweza kuona mambo kwa perspective tofauti tofauti Biblia iko na hadithi ndani yake, iko na historia ndani yake. Iko na utafiti ndani yake iko na ucheshi ndani yake. Iko na mambo mingi sana na chochote ambacho nahitaji kwa hiyo kitabu. Na sisemi hivyo ndiyo nionekane kana kwamba sipendi vitabu vingine na vipenda. Lakini ile ninapenda zaidi ambaye nasikia kama ni kama koktel. Chochote ambacho nahitaji nikienda kwenye bibilia nitaipata. Hiyo ndio sababu naipenda. Muhusika mkuu ni mungu na ni mungu aliyeniumba na mahusiano yangu na yake ndiyo inanifanya, ninasoma hiyo kitabu vizuri ili niweze kumuelewa na nijue vile nitakavyoishi maisha ambayo anapenda. Na vile, nikitoka hapa duniani, nitaweza kurudi kwake. Mimi, hakuna mtu aliyenishauri. Japo kuna watu ambao niliwaona wakipenda na kuichambua vizuri nikawa nimevutiwa. Kwa hivyo, mimi ninapenda hiyo kitabu ya Biblia na ninapenda kuisoma kila siku. Nikiamka, napenda kuisoma. Hiyo ndio kitabu moja ambayo, inakua ningumu sana siku iishe kabla sijasoma. Hizi vitabu zingine, naweza zisoma kwa sababu pengine nina masomo fulani nafaa kusoma kwa hivyo ni kumalizia. Lakini ya biblia huwa ndio, kitabu ambayo naanza nayo siku na ninaithamini sana kwa kubadilisha maisha yangu mimi.

Kawaida asubui mimi huwa naamka kwanzia masaa ya saa kumi siku au kuweleza vizuri ni masaa ya asubui saa kumi. Na kuamka kwangu huwa inalingana na ninini ambacho nimepanga kufanya. Kwa hiyo asubui ya leo sikuwa na mingi sana ya kufanya. Niliamka nika nika swali, nikaomba, pia nika hakikisha kwamba nimesoma kitabu changu, cha asubui, cha bibilia, na pia nikawa na time ya reflection. Hiyo hiyo asubui, mimi huwa natengeneza content ya kupost kwenye tiktok. Nikatengeneza content yangu na nikakikisha nimeituma. Alafu kufika saa kumi na mbili, nikamsha msichana mtoto, aweze kujitayarisha kuenda shule na kumpikia chai cha asubui au chakula cha asubui. Kamalizana na nikamzindikisha haweze kuenda kujukuliwa na lile gari la shule. Basi hayo ndiyo wasubui niliweza kufanya. Baada ya kumpeleka kwenye gari la shule nikirudi nilifanya tu kuosha vyombo. Ndiyo sasa nijiandaye kwa kazi zingine za mchana waleo.

Kule shuleni kumekua na walimu ambao wamenifunza kuanzia shule ya chekechea hadi shule ya upili ni mewai kupatana na walimu. Walimu ambao kunao wale walikua ni walimu wakali kunao wale walimu walinionyesha upendo na kunijali. Na pia, kunai wale walimu, hata hawaku kuwa na shuguli na maisha yangu. Walikuwa tu kwa heshima ya jina yao ya walimu, walikuwa tu katika shuguli zao za kufanya kazi yao ya kunifunza. Lakini, kuna mmoja, walimu na mkumbuka, na sasa ni miaka mingi sana, tangu niwe shule. Na ilikuwa shule ambayo ilikuwa ni shule ya primary shule ya msingi. Uyu mwalimu alinifunza kuanzia kidato cha kwanza, class one, hadi kidato cha nne, class four au grade four. Alikuwa naitwa Mrs. Waita. Uyu mwalimu nilimpenda sana. Na mkumbuka kwa uzuri, sio kwa machungu. Kwa sababu alikuwa mwalimu ambaye alinijali, alinirekebisha kwa nidhamu. Na pia zaidi ya yote hata kwa kunirekebisha kwake alifanyia kama mama yangu. Alikuwa na nizungumzia kama mama yangu. Kwa hivo nilimuenzi sana na nina mkumbuka mpaka saizi. Hadi sikuizi na kumbuka vile alikuwa na tuchuna ama ana nichuna katikati ya mapaja. Kama sijafanya hile kazi ya ziada. Ambayo alikuwa amenipatia. Alikuwa mwalimu mama. Alikuwa naitwa Mrs. Waita. Mama. Mzuri sana.

Filamu ziko za aina mingi, kuna filamu za historia, kuna filamu ya komedi yaani za ucheshi, kuna filamu za utafiti, kuna filamu za mchezo ya kuigiza, kuna filamu za michezo mbali mbali, kuna filamu aina nyingi sana. Mimi, hizo filamu ambazo nimetaja ni baadhi ya zile filamu ambazo nazipenda. Kwanza kabisa napenda filamu ya comedy kwa sababu zinaniletea kucheka au kutabasamu au kufurahia. Nikiona hiyo filamu ninajikuta kwamba nakuwa na raha ya kucheka na kufurahia. Filamu ingine ambayo napenda ni documentary ile ya kuleta utafiti wa wanyama wa aina tofauti au mambo ya mimea kama vile Nat Geo ama Geo World ya kuonyesha wanyama wale wako porini vile wanavyoishi. Hiyo ni filamu ambayo napenda sana pia napenda filamu ambazo wanaziita True Story True story yani kusema ni filmu hiyo imetengenezwa kwa mambo ambayo yalifanyika katika maisha ya mtu binafsi. Kwa hivo siyo jambo la kubuniwa ni wameandika wameweka ama wameunda hiyo filmu kulingana na historia ya mtu fulani au character fulani. Ambaye alifanya mambo fulani ama aliishi wakati fulani kwa hivo wakaieka katika cinema. Hivo ni kwa sababu ya historia huwa inanifunza kwamba kila mtu ana story yake na pia inanipa motisha. Kwamba kama historia ya mwingine ilieza kufanyika na akafaulu, mimi pia naeza vile vile kufanya mambo yangu na nikafaulu. Na nikaandika historia yangu ikaja ikawekwa ikawa filamu. Hizo ni baadhi ya filamu ambazo nazipenda.